Leo ningependa kuzungumzia swali rahisi lakini muhimu sana. Unafanya mazoezi ya asubuhi au jioni. Mazoezi ya mwili ni jambo muhimu sana katika maisha kila siku. Yanatusaidia kuwa na afya njema kuongeza nguvu za mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Lakini watu wengi ujiuliza ni wakati gani mzuri zaidi wa kufanya mazoezi a subuhi au jioni. Kwanza tuanza na mazoezi ya asubuhi. Mazoezi ya asubuhi ya nafaida nyingi. Unapoamka mapema na kufanya mazoezi, unauandaa mwili wako, siku mzima. Mazoezi usaidia damu kusambaa vizuri mwilini, ukupa nguvu na ukufanya ujiskie mwenye furaha. Pia, wanaofanya mazoezi asubui mara nyingi uwa na ni dhamu na sababu awasubiri hadi shughuli za siku zi waingilie. Kwa mwanafunzi, mazoezi ya asubui ya nasaidia kuwapa na kuwaongeza umakini darasani. Hata hivyo, sikila mtu anayependa kuamka mapema. Hapo ndipo mazoezi ya jioni ya napo kuja. Mazoezi ya jioni huwafaa watu wengi. Kwa sababu, mwili uwa tayari umeamka na umezoea shugli za siku. Watu wengi uhisi wana nguvu zaidi jioni kuliko asubui. Pia, mazoezi ya jioni ni njia nzuri ya kuondoa uchovu na msongo wa mawazo ulio patikana shuleni au kazini. Baada ya siku ndefu, kufanya mazoezi usaidia akili kupumzika na mwili kujiskia vizuri. Lakini mazoezi ya jioni pia yanachangamoto. Wakati mwingi mtu anaweza kuchoka sana au kuwa na shugli nyingi kiasi chakusahau au kuhairisha mazoezi. Kwa hivyo, swali linabaki asubui au jioni. Jibu ni kwamba, hakuna wakati moja ulio bora kwa kila mtu. Kilicho muhimu zaidi ni kufanya mazoezi mara kwa mara bila kujali muda. Kama unapenda kuamka mapema, fanya mazoezi asubuhi. Kama una nguvu zaidi jioni, basi jioni ndiyo wakati wako mzuri. Kwa kumalizia, mazoezi si swara la wakati bali ni swala la ni dhamu na afya. Chagua mda unaokufaa na ufanya mazoezi kwa moyo wote. Kwa sababu afya ni msingi na maisha bora. Asante.

Ningependa kuzungumzia jambo linalo pendeza sana kwetu wengi. Kutembea na mahali tunapo penda kutembea. Kutembea ni jambo rahisi lakini lenye faida kubwa. Hutusaidia kuwa na afya njema kupumzika na hata kufikiri vizuri lakini kila mtu ana mahali anayo penda kutembea. Kwa upande wangu, mahali na popenda kutembea ni sehemu ambayo hunifanya niwe mtulivu na furaha. Kwanza, ningependa kutembea katika bustani au mbuga. Wakati nikiwa bustani naona miti maua na ndege wakirukaruka. Hii hunifanya nijisikie mtulivu na kupunguza mawazo mabaya. Kutembea katika mazingira kama haya pia hunisaidia kuwa na nguvu za mwili na akili. Hii ni bora zaidi baada ya masomo au kazi ngumu. Pili napenda pia kutembea pwani ya ukando ya mto. Sauti ya maji ikirukaruka upepo ukipepea uso na hali ya utulivu wa maji hunifanya nijisikie mwenye furaha na amani. Kutembea pwani kuna toa na fasi ya kuzungumza na marafiki, kucheka na pia kufikiri kwa utulivu bila msongamano wakelele. Vile vile, wakati mwingine napenda kutembea katika mitaa ya jiji au maeneo ya kijamii. Hii hunisaidia kuona watu maduka na shughuli mbali mbali. Kutembea katika maeneo kama haya. Hunifundisha uchunguzi, kushirikiana na watu wengine na kujifunza mambo mapya. Hii ni nzuri sana pale mtu anapojihisi kubadilisha mazingira au kuhamasika. Hata hivyo ni muhimu pia kuzingatia usalama na wakati. Kutembea mali pasio salama au usiku sana inaweza kuwa hatari. Kutembea kwa njia sahihi na katika muda unaofaa kufanya zoezi hili kuwa salama na la kufurahisha. Kumalizia, mahali ninapo penda kutembea ni pale pananifanya nijisikie furaha amani na afya. Kutembea ni zaidi ya zoezi la mwili. Njia kupumzisha akili, kufikiria kwa utulivu na kufurahia maisha. Kila mtu ana maisha yake, lakini kilicho muhimu ni kupata muda wa kutembea na kufurahia. Asante kwa kunisikiliza.

Ninapenda kuchukua fursa hii kuzungumzia mada isemayo funzo gani ya kazi yamenisaidia zaidi. Katika maisha ya kazi, si kila kitu tunachofunzwa kinatoka darasani au kwenye vitabu. Mara nyingi mafunzo muhimu zaidi hupatikana kupitia uzoefu wa moja kwa moja kazini. Kwa upande wangu, kuna mafunzo kadhaa ya kazi ambayo yamenisaidia sana. Lakini ningependa kuzingatia hasa mafunzo ya nidhamu ya kazi. Ushirikiano na usimamizi wa muda. Kwanza kabisa, nidhamu ya kazi ni mojawapo ya mafunzo muhimu zaidi ninayopata. Kupitia kazi nimejifunza umuhimu wa kufika kazini kwa wakati. Kuheshimu ratiba na kutimiza majukumu bila kusukumwa. Mafunzo haya yamenisaidia kuwa mtu anayejitegemea na anayewajibika. Nimegundua kuwa mtu mwenye nidhamu huaminika zaidi na hupatah eshima kutoka kwa wakubwa na wenzake kazini. Nidhamu imenifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa juhudi na kujituma kila siku. Pili, ushirikiano na kufanya kazi kwa timu. Ni funzo jingine linalosaidia sana. Kazini huwezi kufanya kila kitu peke yako. Mafunzo ya kazi yamenifundisha kusikiliza mawazo ya wengine kuheshimu tofauti za maoni na kufanya kazi kwa pamoja ili kufikia lengo moja. Kupitia ushirikiano nimejifunza kuwa kila mtu ana mchango wake na mafanikio ya kweli hupatikana pale tunaposaidiana. Funzo hili limenisaidia pia katika maisha ya kawaida hasa katika kushirikiana na watu wa tabia na matazamo tofauti. Tatu, usimamizi wa muda ni funzo muhimu sana ninayopata kupitia kazi. Kabla ya mafunzo haya, nimekua nikichelewa mambo au kushindwa kupanga vipaumbele. Lakini kupitia kazi, nimejifunza kupanga muda wangu vizuri, kutangulia kazini. Muhimu na kuepuka kupoteza muda. Usimamizi mzuri wa muda umenisaidia kuongeza ufanisi wangu kazini na pia kunipa muda wa kupumzika na kushughulikia maisha yangu binafsi. Zaidi ya hayo, mafunzo ya kazi yamenifundisha mawasiliano bora. Nimejifunza jinsi ya kuzungumza kwa heshima, kueleza mambo yangu kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa makini. Mawasiliano mazuri yamenisaidia kuepuka migogo kazini na kujenga uhusiano mzuri na watu mbali mbali. Kwa ujumla mafunzo ya kazi yamenisaidia sana katika kujenga tabia njema. Kuongeza ujuzi na kuniandaa kwa maisha ya badaye. Mafunzo haya hayajanifanya tu kuwa mfanyikazi bora bali pia yamenifanya kuwa mtu bora katika jamii. Kwa hiyo naweza kusema kwa uhakika kwamba mafunzo ya kazi, niliopata hasa nidhamu ushirikiano, usimamizi wa muda na mawasiliano yamekua na mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Asante.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya juhudi zangu. Ninapo maliza kazi vizuri na jihisi mwenye furaha na kujivunia. Pia kushirikiana na watu wengine na kupata pongezi uniongeza nguvu ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Malengo niliyo jiwekea unisaidia kuendelea mbele ata kazi inapo kuwa ngumu. Motisha unifanya nipende kazi yangu na najitahidi kila siku.

Mimi napenda kuvaa t-shati kuliko shati. T-shati ni rahisi kuvaa na inanifanya nijisikie uhuru wakati wa kazi au matembezi. Pia inafaa kwa hali ya hewa joto na katika shughuli za kila siku. Hata hivyo, shati ni nzuri kwa hafla rasmi. Kwa ujumla, napendelea t-shati kwa sababu inanipa starehe na inanifanya nijiamini zaidi.

Mimi napenda kutumia simu yangu kwa sababu ni chombo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, huwa nawasiliana na rafiki na familia. Kupitia simu, tunaweza kubadilishana habari, kushirikiana mawazo na kuonyesha jinsi tunavyojali. Pili, napenda kutumia simu yangu kwa masomo. Hii ni kwa sababu, ninapata taarifa haraka kuangalia masomo yangu mtandaoni na kupanga ratiba yangu ya kila siku. Vile vile, simu huniwezesha kufurahia burudani kama video, muziki na michezo midogo ya akili. Zaidi ya hayo, huniwezesha kuweka kumbukumbu za kazi muhimu, kupanga shughuli zangu na kuendelesha maisha yangu kwa urahisi zaidi. Kwa kweli, simu si tu chombo cha mawasiliano. Bali pia, ni rafiki anayenisaidia kushirikiana, kujifunza na kufurahia maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo napenda kusoma gazeti, mara kwa mara. Kusoma gazeti kuna nisaidia kupata abari ya ndani na za kimataifa, kuelewa matukio muhimu na kuwa na ufahamu kwa mambo yanayotokea duniani. Pia napata maarifa mapya kuhusu siasa, mchezo, sayansi na burudani. Gazeti ufanya niwe na maono yangu binafsi na kunisaidia kujadili mambo mbalimbali na marafiki na familia. Zaidi ya hayo, kusoma gazeti, unanifunza lugha mzuri, maneno mapya na jinsi ya kueleza mawazo kwa usahii. Kwa kweli, gazeti ni chanzo nzuri, cha maarifa na ufanya nijisikie tayari na nafuata matukio ya duni.